Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri wa kupanda, mboga shambani, nitapanda mahindi na maragwe wiki hii, ardhi iko tayari, nimeshalima wiki hiyo iliyopita, mvua itasaidia mimea kukua haraka, nahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima juzi, yeye hana mbegu za ina nzuri, zina zaa sana, Msimu huu ni namna kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.